Ndio, naishi mahali nilipozaliwa kwa sababu huku, kila kitu nakifahamu from A to Z najua niingilie wapi, nitokee wapi hii inanisaidia katika harakati zangu za utafutaji wa pesa. Kabu najua pakuingilia na pakutokea lakini pia inanipa heshima kwa sababu naonekana ni mtoto ambaye nimekulia mazingira hayo na ninaijua vizuri mazingira hayo hivyo naheshimika kama kaka katika mazingira hiyo husika.